Unaenda mahali pa ibada marangapi. Mimi huenda mahali paibada maramoja kwa wiki. Kama mkristo, mimi huabudu siku ya jumapili. Hata hivyo, maombi yangu ni kila siku. Kila siku tunakomba nyumbani na siku zingine tunapatana kama majirani na kuomba pamoja.